Kinachofanya mazingira kazi kuwa mazuri ni ni ule umoja ya kazi ule umoja ya kazi ambapo mnafanya kazi fulani ambayo ume igawanya ili mweze kuimaliza kwa wakati ufao huo ndiyo nachofanya mazingira ya kazi kuwa mazuri sana kitu kingine pia ni kumaliza kazi kwa muda ufao ama ndiyo ama kuzawadi watu ambao wanafanya kazi wanafanya kazi mzuri hii inafanya mazingira ya kazi kuwa mazuri sana na hiyo ya kupeana motisha kuendelea kufanya mambo mazuri.

Mpira wa kikapu mimi si shabiki sana lakini natambua wale kidogo ambao ni magwiji wa mchezo wa kikapu ambapo tunazawanza na ule mwenye ni bora ulimwenguni Lebron James Lebron James tukiangalia pia vile tukona mchezaji kama naitwa michael Michael Jordan kwa hivo hawa ni watu ambao haa sija msahau pia mchezaji ambaye anaitwa Steven Curry kama sijakosea ule wa marekani ambapo hao wote ambao nataja ni wachezaji wa marekani kwa hivo ndio ambao ninao tambua sana maanake napenda Steven Curry sababu ya ule uwezo wake wa kutupa mpira kwenye kikapu kutoka katikati ya uwanja yani yeye si lazima afike karibu na haaa. Ile eneo lingine la wachezaji ambao anacheza nao ili aweze kutia mpira kwenye kikapu yee mahali popote alipo anaweza rusha mpira na uingie kwa kikapu cha mpinzani wake kwa hivyo mtu mwingine pia ni Lebron James ambaye ako na uweza wa ku karibia kile kikapu cha mpinza niwake aweze kutumbukiza mpira kuruka juu na kushikilia hicho kikapu na kuingiza mpira kwa kingereza tunaita kudunk ndio maanake huo ndo mchezo pia ambao upo na raha ama starehe yake ukiangalia pia na mashabiki ambao wameweza kuwa nao ulimwengu mzima kwangu naezasema mchezaji ambaye nawezasema ni gwiji sana ni Michael Jordan. Tufatilia na kila mchezaji ako na mbinu yake ama ubora yake wa kufunga ama kucheza mchezo huo.